Zizi ambalo nalojenga nila kukimbia riaza pamoja na kuruka kamba. Ni mazoezi ambayo yananiongezea kuwa na pumzi ya kutosha ya kueza kukabiliana kukimbia uo mbali mrefu bila kuchoka. Koo ni mazoezi ambayo inanijenga sana kifika ya kimwili kwa sababu yanakuwa yanatanua mishipa ya ubongo na mishipa ya kichwa na kuweza kufikiria vitu vilivyo nje ya boxi ambavyo vinaweza vikawa msaada katika taasisi nayo kuwa naifanyia kazi.

Asanti sana kwa swali lako nzuri. Ninacho kifanya wakati wa mgogoro na mtu ni kukaa kimya, nikisha kaa kimya nafanya uchambuzi wa sababu ya mgogoro baina yetu. Nikisha fanya uchambuzi nafanya maamuzi iwapo ya kumchukulia hatua au kutafta njia mbadala za kuweza kutatua mgogoro ambao unakuwa umetukumba.

Kwa upande wangu, huwa napenda kuenda sinema mara moja kwa wiki ambapo huwa ni siku za wikendi. Huwa naenda kuhakikisha akili yangu inakaa sawa. Kwa hiyo, huwa naenda kujumuika na watu mbali mbali ambao tunakua tuna angalia kwa pamoja ili kuweka mwili wake sawa kuweza kufikiria mambo mapya ambayo. Ya tuna yanaweza yaka fanyika katika shughuli za kila siku.

Asante sana kwa swali zuli. Kwa opande wangu na jibu kama ifautavyo. Ndiyo napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu ninapokutana na mada ambayo inaitaji majibu hua napenda sana kusoma maoni ili kuangalia mawazo yanayokua yanatolewa na wafase walio toa majibu kuusiana na mada ambayo nakuwa imeorotheshwa.